Asubuhi yangu ilianza kwa utulivu na mpango ya siku. Nilipo amka, jambo la kwanza lilikuwa ni mawazo ya kuanza siku vizuri na kulikua nidamu. Niliji ambia kuwa siku itakua mzuri kama nitaendelea hatua kwa hatua bila haraka. Mawazo yangu yalikuwa zaidi kwenye majukumu niliopanga kufanya na jinsi ya kuyakamilisha vizuri. Niliamka saa kumi na mbili na nusu asubuhi. Nilipoamka, nilijipa dakika chache kujinyoosha na kujitambua kuwa nimeanza siku mpya. Sikua na haraka nilitaka akili iwe tayari kabla ya kuanza chochote. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kunawa uso na kupumua kidogo kwa utulifu baada ya hapo niliangalia simu yangu kwa muda mfupi kuona kama kuna ujumbe muhimu au taarifa zozote za haraka, hii ilinisaidia nijue Hali ya mambo kabla ya kuanza shuguli za siku Kwa chakula asubuhi nilikula chakula chepesi kilichonipa nguvu Sikupenda kula sana asubuhi lakini nilihakikisha nimekula kitu ili nisianze siku nikiwa na njaa Hii ilinilisaidia kuwa na nguvu na umakini wa kuanza shughuli kuanza hapo nilianza siku yangu kwa kupanga kazi ya kufanya kama kawaida nilikwenda kazini au kuanza kazi zangu za siku nilihakikisha kila kitu kiko tayari nilijipanga vizuri ili nisiwe na mkanganyiko wakati wa mchana.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kuliko kuandika kwa mkono Napendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi mawazo yanakuja naweza kuandika mara moja bila kuchelewa na kama kuna kosa ni rahisi kurekebisha Hii hunisaidi kuandika kwa ufanisi bila kukwama hau kupoteza muda Pia kuandika kwa kompyuta hunipa uhuru wa mpango mawazo vizuri Naweza kuwariri, maandishi, kuongeza hau kupunguza maneno na kuyaweka katika mipangilio mzuri Hii ni muhimu sana asaa ninapafanya kazi hau kuandika vitu vinavyo hitaji umakini sababu nyingine ni kwamba kuandika kwa kompyuta hunifanya niwe na kumbukumbu salama kazi ninazoandika naweza kuhisifadhi, kuzitumia au kuzipata tena wakati wote bila shida tofauti nakuandika kwa mkono ambapo karatasi zinaweza kupotea au kuharibika.